Njia tofauti ambazo mimi mwenyewe nazitumia katika kupata kupumzisha mwili baada siku ndefu ni pamoja na kupumzika kwa kula chakula kizuri ninachokipenda pili, kuoga kwa maji ya moto au wakati mwingine maji baridi tatu kusikiliza muziki au podikasi katika mitandaoni na mwisho kutazama runinga au vipindi vya televisheni.

Napenda sana kutazama mchezo tufauti tufauti au pia nimeshiriki katika michezo mingine, ila katika mtazamo wangu napenda sana kutazama mchezo wa kambumbu, au kama vil wanavyoviita, soka. Pia napenda kutazama mashindano ya kuogelea. Inanipa maarifa kuhusu mbinu. Tofauti tofauti za kuogelea na hunipa motisha na raha.

Nikiwa na marafiki zangu tunapenda sana kufanya mchezo wa kandanda ufuoni mwa bahari au wakati mwingine kuogelea wakati wa jioni jioni maji yanaporudi katika wimbi ndogo mdogo na upepo ulio mtulivu baharini wakati mwingine pia napenda kutaniana na kufanya michezo hapa na pale ikiwemo kufanya sherehe zisizo.

Filamu nayoipenda zaidi ni filamu za kusisimua ambazo lengo lao ni kusisimua mara mingi kutokua na uhakika au maajabu ya kipekee pili vile vile nazipenda filamu za hadithi za fasihi ambazo pia zinahusisha ulimwengu wa ajabu wakati mwingine viumbe vya kito au matukio ya siyo ya kawaida.

Ndiyo, napenda kuijaribu teknolojia mpya na siyo kuijaribu tuu ila, napenda kuitumia teknolojia ya mpya sababu kupitia kwa teknolojia mpya ndiposa ubunifu na weredi unakua.

Njia moja wapo ya usafiri ambao naitumia kila siku ni barabara. Barabara ina maana kupanda gari au kupanda tuktuk au hata pikipiki pamoja na baisikeli. Ndo njia mwafaka na tena rahisi ambayo natumia kila siku katika usafiri wangu.